Ndiyo, napenda kuogelea sana. Kuogelea ni moja ya shughuli ni nazofurahia kwa sababu hunisaidia kujisikia mwenye afya na mwenye utulivu wa mawazo. Ninapokuwa ndani ya maji nahisi kama nimeachana na mawazo ya kila siku na msongo wa maisha. Maji hunipa hisia ya amani na uhuru. Hasa ninapoogelea kwa utaratibu na kuzingatia pumzi zangu. Pia kuogelea ni mazoezi mazuri kwa mwili mzima. Husaidia kuimarisha misuli, kuboresha mzunguko wa damu na kuongeza nguvu bila kuuchosha mwili kupita kiasi. Tofauti ni michezo mingine. Kuogelea haina mshtuko kubwa kwenye viungo. Hivyo ni salama kwa watu wa rika mbali mbali. Zaidi ya hapo, napenda kuogelea kwa sababu ni shughuli, ninayoweza kufanya pekee yangu au pamoja na marafiki zangu wakati mwngine huifanya kama burudani na wakati mwngine kama mazoezi ya kawaida. Ikiwa ni baharini, bwawani au ziwani, kuogelea hunipa furaha na hunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu. Kwa ujumla, kuogelea ni sehemu muhimu ya maisha yangu na ningependa kuendelea kufanya shughuli hii mara kwa mara.

Napata habari kutoka vyanzo mbalimbali ili kuhakikisha kuwa ninapata taarifa sahihi na zao kuaminika. Kwanza kabisa napata habari kupitia vyombo vya habari kama vile radio na televisheni. Hivi ni vyanzo muhimu kwa sababu hutoa habari kwa haraka kuhusu matukio ya ndani na ya kimataifa kama siasa, uchumi na michezo. Pia natumia mitandao ya kijamii kama vile Whatsapp, Facebook, Instagram na X kupata habari. Kupitia mitandao hii ninaweza kufuatilia kurasa za vyombo vya habari au watu wanaotoa taarifa muhimu. Hata hivyo huwa makini kuchuja habari ili kuepuka taarifa za uongo au zisizo sahihi.

Ninawasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa njia mbalimbali kulingana na hali na aina ya mawasiliano yanayohitajika. Njia ya kwanza ni mazungumuzo ya ana kwa ana, asa tunapokuwa kazini au ofisini. Njia hii unisaidia kueleza mambo kwa uwazi zaidi, kuuliza maswali na kupata majibu ya haraka. Pamoja na kujenga mausiano mazuri ya kikazi. Pia tunatumia simu kwa mawasiliano ya haraka. Asapale kunapokuwa na jambo la dharura au linalohitaji ufafanuzi wa haraka. Kupitia simu, tunaweza kushirikiana kwa ufanisi hata kama hatuko mahali pamoja. Zaidi ya hapo, ninawasiliana na wafanyakazi wenzangu kupitia baruapepe na mitandao ya kijamii ya kikazi kama whatsapp au vikundi malum vya kazi. Njia hizi hutumika sana kushirikiana tarifa, taratiba, nyaraka na maelekezo muhimu. Baruapepe hutumika zaidi kwa mawasiliano rasmi. Wakati Whatsapp hutumika kwa mawasiliano ya haraka na ya kila siku. Kwa ujumla, ninahakikisha ninatumia njia sahihi ya mawasiliano kulingana na mazingira. Kwa lengo la kudumisha ushirikiano mzuri, maelewano na ufanisi katika kazi.

Kitendo kikubwa cha wema ambacho nimewahi kufanya ni kumsaidia na mzee ambayo alikuwa na uhitaji mkubwa zaidi. Shida aliyo kuwa nayo yule mzee ni kamba alikuwa amepotea njia na hakuwa na mtu wa kumsaidia. Alikuwa ametoka hospitalini baada ya matibabu lakini kutokana na uzee na uchovu alishindwa kukumbuka vizuri njia ya kurudi nyumbani. Hakuwa na simu wala pesa ya nauli. Hivyo alibaki akizunguka bila mwelekeo kwa muda mrefu. Hali hiyo ilimfanya awe mchovu sana mwenye wasiwasi na hofu. Hasa kwa sababu alikuwa mbali na eneo analolifahamu. Zaidi ya hayo mzee huyo alikuwa na njaa na kiu kwa kuwa alikuwa hajala chochote tangu asubuhi Alikuwa amekaa pembeni mwa barabara akiomba msaada Lakini watu wengi walikuwa wakipita bila kumsikiliza Alikuwa pia anaumwa miguu kwa sababu ya kutembea kwa muda mrefu bila kupumzika Hali hio ilinionyesha wazi kuwa alikuwa katika shida kubwa na alihitaji msaada wa haraka Ndiyo maana niliamua kumsaidia ili kuhakikisha anapata chakula, anapumzika na hatimaye anafika nyumbani salama.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbali mbali kulingana na uwezo na muda nilio nao. Kwanza, ushiriki katika shughuli za kijamii kama vile usafi wa mazingira kupanda miti na mikutano ya maendeleo ya kijiji au mtaa. Shughuli hizi hunisaidia kuchangia katika kuboresha mazingira na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Pia, ninashiriki kwa kusaidia watu walioko karibu nami. Kwa mfano huwasaidia watoto katika masomo yao pale wanapohitaji msaada au kuwasaidia wazee au watu wenye mahitaji malumu katika shughuli zao za kila siku Ninaamini kuwa kushirikiana na kusaidiana ni msingi wa jamii yenye mshikamano Zaidi ya hayo ninashiriki katika jamii kwa kutoa mawazo na ushauri pale panapohitajika Hasaa katika maswala yanayohusu, maendeleo, amani na maadili mema. Wakati mwingine pia, kushiriki katika shughuli za kujitolea kama kuchangia damu au kusaidia waathirika wa matatizo mbalimbali. Kwa jumla, ninajitahidi kuwa mshiriki hai wa jamii yangu kwa kushirikiana na wengine, kuheshimu watu wote na kuchangia kujenga jamii bora yenye umoja na maendeleo endelevu.

Ningependa kutembelea mji wa Sydney uliopo nchini Australia. Mji huu unanivutia sana kwa sababu ni miongoni mwa miji maarufu duniani yenye mandhari mazuri na maendeleo ya kisasa. Kwanza kabisa, Sydney unajulikana kwa Sydney Opera House. Jengo maarufu lenye muundo wakipekee ambalo ni kivutio kikubwa cha watalii. Ningependa kuliona kwa macho yangu na kujifunza historia yake. Pia ningependa kutembelea Sydney kwa sababu ya ufukwe zake nzuri kama Bondi Beach, ambako watu huogelea na kufurahia upepo wa bahare. Mji huu una hali nzuri ya hewa na mazingira safi yanayofaa kwa mapumziko na burudani. Zaidi ya hayo, Sydney ina watu wa tamaduni mbalimbali. Jambo linalolifanya nipende kujifunza kuhusu maisha, chakula na mila tofauti. Kwa ujumla, ningependa kutembelea Sydney ili kuona maendeleo yake, kufurahia vivutio vya utalii na kupata uzoefu mpya wa kimataifa ambao utaniongeza maarifa na mtazamo mpana wa dunia.

Ndiyo, nimi ni mtu wa ubunifu. Napenda kutumia mawazo yangu kuleta vitu vipya au kuboresha mambo yaliyopo tayari. Mara nyingi hujitahidi kufikiria njia tofauti za kutatua matatizo, badala ya kufuata njia za kawaida tu. Ubunifu hunisaidia kuona fursa pale ambapo wengine wanaweza kuona changamoto. Pia huonesha ubunifu wangu kupitia kazi za shughuli za kila siku. Kwa mfano, napenda kupanga kazi zangu kwanjia ya kipekee ili ziwe rahisi na zenye ufanisi zaidi. Wakati mwingine, hutumia ubunifu katika mawasiliano, kama kutoa mawazo mapya katika mijadala au kutafuta njia bora za kushirikiana na wengine. Zaidi ya hayo, ubunifu hunisaidia kujifunza mambo mapya na kujiendeleza binafsi. Napenda kusoma, kutazama na kusikiliza vitu vinavyo niongeza maarifa na kunipa msukumo wa kufikiri kwa upana. Kwa ujumla, ninaamini kuwa ubunifu ni uwezo muhimu unao nisaidia kukua, kuboresha mazingira ya nayo zunguka na kuchangia maendeleo katika jamii na kazi ni nazofanya.

Ningependa kujifunza lugha ya kifaranza. Lugha hii inanivutia kwa sababu ni miongoni mwa lugha zinazozungumzwa sana duniani na hutumika katika inchi nyingi barani ulaya, Afrika na sehemu nyingine za dunia. Kujifunza kifaranza kutanisaidia kuwasiliana na watu wa tamaduni tofauti na kupanua mtazamo wangu wa kimataifa. Pia kifaranza ni lugha muhimu katika maswala ya elimu, diplomasia na biashara. Taasisi nyingi za kimataifa hutumia lugha hii, hivyo kujifunza kifaranza kunaweza kunifungulia fursa zaidi za masomo na kazi. Zaidi ya hayo, napenda sauti na mtiririko wa lugha ya kifaranza, ambao unaonekana kuwa wa kuvutia na wenye mvuto wa kipekee. Kwa ujumla, ningependa kujifunza kifaranza ili kuongeza maarifa yangu ya lugha, kujiboresha binafsi na kuwa na uwezo wa kushirikiana na watu kutoka mataifa mbalimbali kwa ufanisi zaidi.

Mimi nina sherehekea siku kuu kwa njia mbalimbali kulingana na aina ya siku kuu na tamaduni zinazo husiana nayo. Kwanza kabisa, ninapanga sherehe hiyo pamoja na familia na marafiki. Tunapanga chakula, vinywaji na shughuli za burudani ambazo zinawafanya wote wajiskie furaha na kushiriki kikamilifu. Kwa baadhi ya siku kuu, kama vile krismasi, huwa ni muhimu kuaanda zawadi au zawadi za kipekee kwa familia na marafiki. Jambo linalo ongeza furaha na mshikamano wa kati yetu Zaidi ya hapo ninasherehekea sikukuu kwa kushiriki katika ibada kama sala maalum au mikutano ya kanisa au msikiti ili kuonyesha shukrani na heshima kwa imani Hii ni sehemu muhimu kwa sababu inanikumbusha dhamani ya sikukuu na kunipa nafasi ya kutafakari Pia ninapenda kutumia sikukuu kushirikiana na jamii Kwa mfano kusaidia maskini, waathirika wa majanga au wale wasio na uwezo wa kusherehekea Hii inafanya sherehe kuwa na maana zaidi kuliko kuwa na furaha binafsi tu Kwa ujumla, nina sherehekea siku kuu kwa furaha, mshikamano wa familia, ibada na kusaidia wengine ili siku hiyo isiwe ya furaha tu ya kibinafsi, bali pia iwe ya mshikamano na upendo wa kijamii.

Kushirikiana na timu ni jambo muhimu sana katika kazi na shuguli mbalimbali. Na mimi huchangia kwa njia zinazo saidia kufanikisha malengo ya pamoja. Kwanza, hua ninashirikiana kwa kuwasiliana kwa uwazi na wenzangu. Kuhakikisha kila mmoja anafahamu majukumu yake na tunafanya kazi kwa mpangilio sawa. Mazungumuzo ya wazi husaidia kuhepuka mkanganyiko na kuhakikisha kazi inafanyika kwa ufanisi. Pili, ninajitahidi kushirikiana kwa ushirikiano na kuheshimiana nikizingatia mawazo ya kila mshiriki wa timu. Hii inafanya kila mtu ajisikie sehemu ya timu na kuleta mawazo mpya au suluhisho bora kwa changamoto zinazojitokeza. Maranyingi, tunagawa majukumu kulingana na uwezo wa kila mmoja. Na mimi huchangia kwa kutimiza majukumu yangu kwa umakini na wakati unaofaa. Zaidi ya hapo ninashirikiana kwa kusaidiana pale inapo hitajika. Kama kumsaidia mwenzangu anayekosa munda au maarifa fulani ili kuhakikisha timu inafanikisha malengo yake. Kushirikiana na timu pia kuna husisha changamoto zilizotokea jambo linalo ongeza mshikamano na ufanisi.

Ninapenda kuenda sinema mara moja au mbili kwa mwezi, hasa wikendi wakati wa jioni, kwenye ni wakati mzuri wakupumzika baada ya wiki yenye shughuli nyingi. Sinema ni burudani mzuri kwangu kwa sababu huniwezesha kujiondoa kwenye shughuli za kila siku na kufurahia hadithi mpya, picha za kuvutia na mziki mzuri unaochangia hisia za kipekee. Mara nyingi napenda kuenda sinema na marafiki au familia, jambo linaloongeza furaha na kufanya uzoefu kuwa wa kipekee zaidi. Tunaweza kujadiliana kuhusu filamu, kushiriki hisia zetu na kufurahia muda pamoja. Hii pia hunisaidia kuimarisha mahusiano na kushirikiana kwa furaha. Zaidi ya hapo, kuenda sinema ni njia nzuri ya kujifunza kwani filamu nyingi hutoa somo la maisha, changamoto za kijamii au historia. Kwa hivyo, ingawa napenda burudani, pia hujenga uwelewa na maarifa mapya. Kwa jumla, kuenda sinema weekendi jioni ni sehemu ya kupumzika, kufurahia na kujifunza kwa wakati mmoja.

Michezo ninayopenda kutazama ni mingi, lakini judo ni moja ya michezo ninayofurahia sana. Ninapenda judo kwa sababu ni mchezo, unaohusisha nguvu, ustadi na mbinu za kipekee. Haijalishi ni mchezo wa mashindano au mafunzo. Judo hunifundisha uvumilivu, nidhamu na heshima kwa mpinzani. Jambo ambalo ni muhimu sio tu kwenye mchezo, bali pia katika maisha ya kila siku. Zaidi ya hapo, judo ni mchezo unaoonyesha mbinu za ushindani bila kutumia nguvu kupita kiasi. Jambo linalovutia sana, napenda kuangalia jinsi wachezaji wanavyopanga mikakati, kutumia mbinu sahihi na kukabiliana na changamoto kwa akili na mwili pamoja. Hii hunifanya nifahamu jinsi ya kushirikiana, kushindana kwa heshima na kuthubutu kujaribu mbinu mpya. Kwa ujumla, kutazama judo ni burudani ya kuvutia na pia ni darasa la maadili na mbinu, ambalo hunipa msukumo wa kujifunza uvumilivu, nidhamu na ustadi katika kila kitu ninachokifanya.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video, kwani ni njia nzuri ya burudani na kupumzika baada ya shughuli za kila siku. Michezo ya video hunipa fursa ya kujaribu ku changamoto mpya, kutumia akili na mbinu, na pia kujifunza kushirikiana na wachezaji wengine pale ni michezo ya mitandaoni. Zaidi ya hapo, napenda michezo ya video kwa sababu huniwezesha kuingia katika dunia nyingine, kufurahia hadithi za kuvutia na kujaribu nafasi ya kipekee ambazo si rahisi kupata katika maisha ya kila siku. Pia, kucheza michezo ya video, kunanifundisha umakini, uvumilivu na kupanga mikakati, jambo ambalo linaweza kusaidia katika maswala ya maisha halisi. Kwa jumla, michezo ya video ni burudani ya kupendeza, yenye changamoto na pia ni njia ya kujifunza mbinu za kufikiria na kushirikiana na wengine. Jambo, linaloongeza furaha na msukumo wa kisaikolojia.

Ndiyo, napenda sana kuendesha baiskeli. Kuendesha baiskeli ni burudani inayo nipa hisia ya uhuru na furaha. Pia, ni njia nzuri ya kufanya mazoezi ya mwili kama kuimarisha misuli, kuboresha mzunguko wa damu na kudumisha afya kwa jumla. Napenda kuendesha baisikeli katika maeneo yenye mandhari mazuri kama mbuga au barabara za utulivu. Kwani, huchangia utulivu wa akili na kupumzika kutokana na shuguli za kila siku. Zaidi ya hayo, kuendesha baiskeli ni njia nzuri ya kushirikiana na marafiki au familia. Ambapo, tunaweza kufurahia muda pamoja na kubadilishana mawazo. Kwa ujumla, kuendesha baiskeli ni burudani yenye afya, furaha na uhuru, ambayo pia inachangia maisha yenye nguvu na afya njema.

Ninapenda sana majira ya vuli na masika kwa sababu kila moja ina uzuri wake na faida zake. Majira ya vuli huleta baridi kidogo na hewa safi. Jambo linaloifanya nijisikie raha na utulivu. Vuli pia hufanya mazingira yawe mazuri kwa michezo ya nje na shuguli za kijamii. Kwa upande wa majira ya masika, napenda kwa sababu ni kipindi cha mvua nyingi, ambacho hunipa hisia ya amani na hutoa manthari ya kijani kibichi. Masika pia husaidia mimea kukua na mazingira kuwa na uhai. Jambo linalolifanya nifurahie maisha ya asili. Kwa ujumla, vuli na masika ni majira ninayoyafurahia kwa sababu huchangia furaha na uhai wa mazingira karibu.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni yale yanayo husiana na mawasiliano na kushirikiana na wenzangu katika timu. Mafunzo haya yamenifundisha jinsi ya kueleza mawazo yangu kwa uwazi, kusikiliza wengine kwa makini na kushirihikiana ili kufanikisha malengo ya pamoja. Zaidi ya hapo, mafunzo haya yamenifundisha umakini nidhamu na utaratibu katika kufanya kazi. Nimejifunza kupanga majukumu yango vizuri, kushugulikia changamoto kwa haraka na kuhakikisha kazi inafanyika kwa ubora. Kwa ujumla, mafunzo haya yamenisaidia, kuwa mtaalamu, anayejua kushirikiana, kupanga na kufanikisha kazi kwa ufanisi. Jambo ambalo limeimarisha uwezo wangu wa kufanya kazi kikamilifu na kwa uweledi.

Jukumu ambalo napenda zaidi kazini ni kusimamia miradi au kazi zinazo hitajika mpangilio na ushirikiano wa timu. Napenda jukumu hili kwa sababu linaniwezesha kutumia uwezo wangu wa kupanga kushirikiana na kutatua changamoto kwa wakati mmoje. Wakati wa kusimamia miradi ninapata fursa ya kuhakikisha kila sehemu ya kazi inafanyika kwa usahihi na kwa wakati unaofaa. Zaidi ya hapo, jukumu hili linaniwezesha kushirikiana na wenzangu kusikiliza mawazo yao na kuleta suluhisho la pamoja. Hii hunisaidia kuona matokeo chanya ya kazi yangu na timu kwa ujumla. Jambo linalonipa furaha na kuridhika. Kwa ujumla, kusimamia miradi ni jukumu napenda kwa sababu linachanganya uhusiano wa kijamii, nidhamu, ubunifu na ufanisi. Na linafanya kazi kuwa ya furaha na yenye manufaa, sio tu kwangu mbali pia kwa timu nzima.

Ninapenda kununua vitabu zaidi kuliko vitu vingine viyote. Kununua vitabu kuna nipa furaha kubwa kwa sababu huniwezesha kujifunza mambo mapya, kufikiria kwa undani na kupanua maarifa yangu kuhusu dunia, historia, sayanzi au hadithi za kuvutia. Kila kitabu ninachokinunua ni kama daraja jipya la kujifunza na kuelewa maisha kwa mtazamo tofauti. Zaidi ya hapo, napenda kununua vitabu kwa sababu huweza kunitoa kwenye shughuli za kila siku na kunipa nafasi ya kupumzika, kufikiria au kufurahia hadithi nzuri. Vitabu pia, uniwezesha kujenga akili zenye ubunifu, kwa kuwa kila hadithi au mafunzo hubadilisha mtazamo wangu na kuniachia mawazo mapya. Kwa ujumla, kununua vitabu ni burudani yenye maana inayo nisaidia kujifunza, kufurahia na kuboresha maisha yangu ya kila siku. Ndiyo ninavyo vipenda zaidi kufanya ununuzi.

Mimi huwa naenda hospitali mara kadhaa kwa mwaka. Kawaida kwa ajili ya ukaguzi wa afya ya kawaida au matibabu madogo. Kwa kawaida hii ni mara mbili hadi tatu kulingana na hali ya afya yangu. Ninaenda hospitali pia pale ninapohitaji ushauri wa daktari, chanjo au vipimo vya afya. Kufanya hivyo kunasaidia kubaini matatizo mapema na kuhakikisha mwili unabaki wenye afya. Kwa ujumla, kuenda hospitali mara kwa mara, kunahakikisha afya yangu inadumishwa na kunanipa amani ya akili kwamba nipo salama kia.

Napenda kucheza michezo na pia kutazama michezo Kwa sababu kila upande una faida zake muhimu kucheza michezo kunanisaidia kuwa na afya njema ya mwili na akili Ninapocheza michezo napata mazoezi ambayo huimarisha misuli huongeza nguvu na kunisaidia kupunguza msongo mawazo Pia michezo hunifundisha nidhamu, uvumilivu na kushirikiana na wengine Hasa inapohusisha michezo wa timu Kwa upande wa kutazama michezo, napenda kwa sababu ni burudani nzuri na hunipa msisimuko. Kutazama michezo hunifanya ni jifunze mbinu, mikakati na sheria za michezo mbali mbali. Pia hunipa fursa ya kujifunza kutoka kwa wachezaji wakubwa na kuelewa jinsi wanavyo kabiliana na presha wakati wa mashindano. Zaidi ya hayo, kutazama michezo hunisaidia kuungana na watu wengine kama marafiki au familia kwa kushirikiana kukushangilia timu au mchezaji tunayempenda. Hii huimarisha mahusiano na kuleta furaha pamoja. Kwa ujumla, napenda kucheza na kutazama michezo kwa sababu vina nisaidia kuburudika, kujifunza, kuimarisha afya na kujenga mshikamano wa kijami.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, napanga kazi zangu kwa mpangilio mzuri na kuweka malengo ya kila siku. Kwanza, huanza kwa kugawanya majukumu katika vipande vidogo ambavyo ni rahisi kutimiza. Jambo linaloongeza ufanisi na kunisaidia kuepuka kuchanganyikiwa. Pia, huweka vipaumbele kwa kazi muhimu zaidi. Ili, kuhakikisha, ninaweka nguvu na muda wangu kwenye mambo yenye manufaa ma kubwa. Zaidi ya hapo ninatumia muda wangu kwa makini nikiepuka kupoteza muda kwenye vitu visivyo na maana. Kama kutumia simu au mtandao bila mpangilio. Mara nyingi ufanya ratiba ya muda. Ikiwemo mapumziko madogo ili niondoke uchovu na kuendelea kufanya kazi kwa umakini. Pia ninajitahidi kujifunza mbinu mpya za kufanya kazi haraka na kwa ufanisi kama kutumia teknolojia au mbinu bora za kupanga na kuandika taarifa. Hii inanisaidia kufanya kazi kwa ubunifu na kuongeza tija bila kuongeza muda wa kazi. Kwa ujumla kuongeza uzalishaji wangu kunahitaji mpangilio nidhamu usimamizi kwa muda na mbinu bora. Ili kuhakikisha kazi inafanyika kwa ubora, kwa haraka na kwa ufanisi zaidi.

Ndiyo, napenda kucheza mchezo ya video, lakini si mara kwa mara. Napenda hasa mchezo inayohitaji ya kili na mbinu. Kama vile mchezo ya mikakati au ya kuunda dunia. Pia napenda mchezo ya hadithi, kwa sababu zinanivutia na kunifanya nihisi kama niko sehemu ya hadithi hiyo. Lakini, pia wakati mwengine napenda mchezo ya kufurahisha tu, kama mchezo ya mashindano, ya kirafiki na marafiki. Ndio, napenda kucheza mchezo ya video, lakini si mara kwa mara. Ikiwa unataka, ninaweza kuelezea pia ni michezo gani, napenda zaidi hivi sasa. Kwa ujumla, napenda michezo ya video kwa kuwa uniunganisha na marafiki zangu na pia unasabisha mimi kupumzika.

Hapana, sijawai kujifunza kupiga gitaa rasmi. Lakini, nimewai kujaribu kujifunza kidogo pekee yangu. Nilikuwa na hamu ya kujifunza kwa sababu na penda sana muziki. Asa gitaa linavya weza kutawa sauti nzuri na hisia ya tofauti. Nilijaribu kujifunza baadhi ya kodi, za msingi kupitia video na kuangalia watu wengine wakipiga gitaa. Lakini kuendelea sana, Lakini sikuendelea sana kwa sababu ya majukumu mengine Hata hivyo, bado nina nia ya kujifunza siku moja kwa umakini zaidi.

Ndio, napenda sana kujaribu teknolojia mpya. Teknolojia inanivutia kwa sababu inarahisisha maisha na kutusaidia kufanya mambo kwa haraka na kwa ufanisi zaidi. Kwa mfano, napenda kujaribu programu au vifaa vipya vinavyo saidia katika mawasiliano kujifunza au kazi za kila siku. Pia, teknolojia mpia honipa fursa ya kujifunza ujuzi mpia na kuendelea na mabadiliko ya dunia ya kisasa. Ingawa wakati mwingine teknolojia inaweza kuwa changamoto mwanzoni na amini ni muhimu kujaribu ili kuendelea kukua na kuboresha uwezo wangu.

Ninahifadhi data yangu katika sehemu mbalimbali kulingana na aina ya taarifa. Kwanza, ninahifadhi data muhimu kwenye simu na kompyuta yangu binafsi. Kama vile picha, nyaraka na mawasiliano. Pia, natumia huduma za mtandaoni. Kama hifadhi ya wingu ili kuhakikisha data yangu inabaki salama, hata kifaa kikiharibika au kupotea. Hii hunisaidia kuipata data yangu wakati wowote na mahali popote. Zaidi ya hapo, inahifathi na color ya ziada ya data muhimu kwenye kifacha cha nje kama vile flashdisk au hard drive kwa ajili ya usalama zaidi. Kwa kufanya hivyo, nahakikisha data yangu, inalindwa zidi ya upotevu na inaendelea kuwa salama kwa muda mrefu.

Moja ya zoe ya nzuri nililolijenga ni kupanga muda wango vizuri. Ninajifunza kutengeneza ratiba ya kazi zangu za kila siku na kuweka vipau mbele kulingana na umuhimu wake. Hii hunisaidia kukamilisha majukumu yangu kwa wakati na kupunguza msongo wa mawazo. Pia nimejenga zoea la kusoma au kujifunza kitu kipya kila siku. Hata kama ni kwa muda mfupi kwa sababu na amini maarifa huongeza uwezo na kujiamini. Zaidi ya hayo nimezoea kujitathmini mara kwa mara ili kuona ninachoweza kuboresha katika maisha yangu binafsi na kitaaluma. Zoea hili limenisaidia kukua, kuwa na nidhamu na kufanya maamuzi bora zaidi.

Ninazilea nywele zangu mara mbili hadi tatu kwa wiki kulingana na hali ya nywele na shuguli nilizofanya. Ninahakikisha naziosha kwa shampu inayofaa na kuzilainisha kwa kutumia mafuta malumu ili zibaki laini na zenye afya. Pia napaka mafuta au krimu malumu ili kuzuia ukavu na kusaidia ukuwaji wa nywele. Kwa kufanya hivyo, mara kwa mara nywele zangu hubaki safi nadhifu na zenye mwonekano nzuri.

Nguvu zangu kazini ni pamoja na kufanya kazi kwa bidii na kuwajibika katika majukumu niliopewa. Mimi ni mtu ninayependa kupanga kazi zangu vizuri na kuhakikisha nakamilisha kwa wakati unaohitajika. Pia nina uwezo mzuri wa kufanya kazi kwa timu na kushirikiana na wenzangu ili kufikia malengo ya pamoja. Zaidi ya hayo nina uwezo wa kujifunza mambo mapya kwa haraka na kukabiliana na changamoto kwa utulivu. Jambo linalo nisaidia kufanya kazi kwa ufanisi hata katika mazingira yenye shinikizo.

Ninaposherehekea mafanikio ya timu, huanza kwa kutowa pongezi na shukrani kwa kila mshiriki kwa mchango wake. Ninaamini kutambua juhudi za kila mmoja huongeza, motisha na mshikamano. Pia, tunapenda kusherehekea kwa njia rahisi kama kukutana pamoja, kula au kufanya mazungumuzo ya pamoja ili kufurahia mafanikio tuliopata. Wakati mwengine, tunatumia fursa hiyo kujitathmini, kujifunza tulichofanya vizuri na kupanga malengo mapya. Kwa kufanya hivyo, sherehe inakua si furaha tu bali, pia hatua ya kujenga mafanikio zaidi ya badae.

Ndiyo, napenda kutembea msituni kwa sababu hunipa utulivu wakili na kunifanya nijisikie karibu na mazingira ya asili. Kutembea msituni, unisaidia kupumzika, kupunguza mawazo na kupata hewa safi. Pia napenda kusikiliza sauti za ndege na kuona uzuri wa miti na mimea. Jambo linalo lifanya, nijisikie mwenye furaha na nguvu mpya Zaidi ya hayo, njia nzuri ya kufanya mazoezi ya mwili na kuboresha afya kwa ujumla.

Ujuzi ninaohi hitaji kuimarisha ni usimamizi wa muda na mawasiliano. Ingawa ninauwezo wa kupanga kazi zangu, bado ninajifunza kuboresha jinsi ya kugawa muda wangu kwa ufanisi zaidi, hasa ninapokua na majukumu mengi kwa wakati mmoja. Pia, ninahitaji kuimarisha ujuzi wa mawasiliano ili kueleza mawazo yangu kwa uwazi zaidi na kusikiliza wengine kwa umakini. Kwa kuimarisha ujuzi huu, ninaamini nitaongeza ufanisi wangu kazini na kuboresha ushirikiano na watu wengine.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni uwekaji wa uwazi, usikivu na ushirikiano mzuri kati ya wafanya kazi na viongozi. Ni muhimu kuhakikisha ujumbe unaeleweka vizuri bila changamoto au kuacha taarifa muhimu. Pia kusikiliza kwa makini maoni na changamoto za wenzetu kuna saidia kutatua matatizo haraka na kwa usahihi. Zaidi ya hayo, mawasiliano mazuri yanajenga uhusiano imara, motisha na timu yenye mshikamano. Jambo linalo ongeza ufanisi wa mkazi na kufanikisha malengo ya shirika. Kwa kifupi, kipaumbele ni kuhakikisha kila mtu anasikika na kila taarifa inafikishwa kwa uwazi na heshima.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya kufurahia pamoja na familia na marafiki zangu. Kwanza tunakusanyika pamoja na kushiriki chakula kizuri, kisha tunafurahia kwa kucheka, kuzungumza na mara nyingine kucheza michezo au kushiriki shuguli za pamoja. Pia napenda kuchukua muda wa tafakari juu ya mwaka uliopita na kueka malengo mapia ya mwaka ujao. Wakati mwingine, napenda pia kujipatia zawadi ndogo au kufanya jambo langu malumu ambalo lina nifanya nijisikie furaha. Kwa kifupi, nisiku ya furaha, shukrani na kuungana na wapendo wa wangu.

Nyama ninayoipenda zaidi ni ile ya kuku. Napenda ile nyama ya kuku kwasababu ni tamu, rahisi kuandaa na inaweza kupikwa kwa njia nyingi tofauti kama kukaangwa, kuchemshwa au kuokwa. Zaidi ya hapo, nyama ya kuku ni yenye lishe nzuri na hutoa protini muhimu kwa mwili. Pia napenda jinsi inaweza kuunganishwa na mboga na wali au ugali. Ikifanya mlo huwa kamili na wa ladha Kwa kweli kila mara ninapokula kuku huwa ni mlo wakufurahisha na unaonipa nguvu.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kujifunza. Kwanza, naitumia kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu wa kazi kupitia simu, ujumbe mfupi na mitandao ya kijamii. Pia, naitumia kutafuta tarifa muhimu mtandaoni, kusoma makala na kujifunza mambo mapya kupitia video au programu za elimu. Zaidi ya hapo, simu unisaidia kupanga shughuli zangu za kila siku kama kuweka kumbusho na ratiba. Kwa ujumla, simu yangu ni kifaa muhimu kinacho nisaidia kuwasiliana, kujifunza na kurahisisha maisha yangu ya kila siku.

Chumba changu cha kulala ni safi, tulivu na kimepangwa vizuri. Kina kitanda, kizuri chenye godoro laini na mashuka safi. Jambo linalo nifanya nipumzike vizuri. Pia, kuna kabati la kuhifadhia nguo na meza ndogo au dawati kwa ajili ya kupanga vitu muhimu. Rangi za chumba ni za kutuliza, hivyo hunipa hisia ya amani. Dirisha huruhusu mwanga wa asili na hewa safi kuingia. Na kufanya chumba kuwa sehemu mzuri ya kupumzika na kupata usingizi mzuri.

Mimi ninapendelea tishati kwa sababu ni rahisi kuvaa na hufaa kwa shughuli za kila siku. Tishati ni laini, inakaa vizuri mwilini na hutoa uhuru wa kuendelea na kazi au michezo bila usumbufu. Hata hivyo, napenda pia shati wakati wa hafla maalumu au kazini kwa sababu linaonekana rasmi na laheshima. Kwa kifupi, tishati ni chaguo la kawaida na la starehe. Wakati shati ni chaguo la heshima na muonekano mzuri.

Ningependa kupata mafunzo zaidi kuhusu ushirikiano wa timu na uongozi, pamoja na ubunifu wa kazi na usimamizi wa muda. Mafunzo ya ushirikiano na uongozi yatanisaidia kuelewa jinsi ya kuongoza au kushirikiana na wenzangu kwa ufanisi zaidi, kuboresha mawasiliano na kufanikisha malengo ya pamoja. Kwa upande mwingine, mafunzo ya ubunifu na usimamizi wa muda yatanisaidia kupanga kazi zangu vyema kutatua changamoto kwa njia ubunifu na kuongeza ufanisi kazini. Kwa kweli, mafunzo haya yataniwezesha kukua kitaaluma na kuwa mfanyakazi bora zaidi.

Ninapo jifurahisha wakati wa furaha. Napenda kufanya mambo yanayo nifanya nijisikie huru na kufurahia kikamilifu. Kwa mfano, napenda kusikiliza muziki, kucheza michezo au kuangalia filamu ni nazozipenda. Pia, napenda kushirikiana na familia na marafiki, kucheka pamoja na kuzungumza kuhusu mambo ya kufurahisha. Wakati mwingine napenda pia kuenda kutembea nje au kuenda mahali pazuri ili kufurahia mazingira na kupumzika. Kwa kifupi napenda kutumia wakati wafuraha kufurahia kupumzika na kuunda kumbukumbu nzuri na watu wangu wakaribu.

Ninaanda ripoti za kazi kwa hatua zilizo pangwa vizuri ili ziwe wazi na rahisi kueleweka. Kwanza, nakusanya tarifa zote muhimu kama data, matokeo na maelezo ya kazi zilizo fanyika. Kisha, ninaanda mutasari unawaonyesha malengo ya ripoti na mambo muhimu yalio fanyika. Bada ya hapo, ninaandika sehemu za ripoti kwa mpangilio, utangulizi, kazi zilizo fanyo, matokeo na mapendekezo. Mwisho, nakagua ripoti ili kuhakikisha imeandikwa bila makosa na ineleweka kwa kila anayesoma. Kwa kufanya hivi, ripoti yangu huwa ni ya kitaaalamu, yenye mundo mzuri na inasaidia kufanikisha maamuzi kazini.

Ninasomea habari mitandaoni kutoka tovuti zinazujulikana na za kuaminika. Kama vile magazeti makubwa, vyombo vya habari vya kitaifa na majukwa ya habari ya kimataifa. Pia mara nyingine naitumia mitandao ya kijamii kwa tarifa za haraka. Lakini kwa makini na kagua chanzo cha habari ili kuhakikisha ni sahihi Zaidi ya hapo napenda pia kusoma blogu za elimu na makala maalumu zinazo toa ufahamu zaidi kuhusu mambo ya kisasa, kiuchumi au kiteknolojia Kwa hiyo ni nachagua vyanzo vinavyotoa habari sahihi za kuaminika na zinazo ongeza uelewa wangu.

Kutokea dirishani mwangu, naona mandhari tulivu na yenye uzuri wa asili. Wakati wa mchana, mwanga wa jua huingiza chumba na kuifanya iwe yenye mwangwi mzuri. Na mara nyingine huwa na upepo mdogo unaopitisha hewa safi. Pia, naona miti na mimea inayo zunguka nyumba. Na mara kwa mara, kusikia sauti zandege zinazo rukaruka. Wakati wa machweo, anga hubadilika kuwa rangi ya machungwa, pinki na samawati. Jambo linalo nifanya, nijisikie amani na furaha. Kwa kifupi, dirisha langu linatoa hali ya utulivu na urembo wa asili ambayo hunifanya nijisikie vizuri.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Wazo hilo linanivutia kwa sababu linanipa nafasi ya kujitegemea, kutumia ubunifu wangu na kutatua matatizo kwa njia yangu. Nimewaza kuanzisha biyashara ndogo inayohusiana na ujuzi au jambo ninalolipenda, ili liwe rahisi kuisimamia na kukuikuza hatua kwa hatua. Ingawa kuna changamoto kama mtaji na ushindani naamini kwa mpango, mzuri, nidhamu na kujifunza kutoka kwa wengine inawezekana kuanzisha na kuendeleza biashara yenye mafanikio.

Ndiyo, napenda sana kupiga chombo cha muziki. Muziki hunipa furaha na hunisaidia kupumzika baada ya shuguli za kila siku. Kupiga chombo cha muziki, unipa nafasi ya kujieleza, kihisia na kukuza ubunifu wangu. Ingawa bado najifunza na sijafika kiwango cha juu, ninafurahia mchakato wa kujifunza na kuboresha ujuzi wangu hatua kwa hatua. Kwa ujumla, mziki ni sehemu muhimu ya maisha yangu na hunipa utulivu wa akili.

Nafanya mazoezi ya mwili angalau maratatu kwa wiki, lakini mara nyingine inapobidi ni nafanya zaidi. Mazoezi yangu yanajumuisha kutembea, kukimbia kidogo na kufanya mazoezi ya nguvu. Hii husaidia kuweka mwili wangu wenye afya, kuongeza nguvu na stamina. Na pia kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Zaidi ya hapo, mara nyingine napenda kufanya michezo au shughuli za nje kama kandanda au kuogelea. Ambazo pia ninjia mzuri ya mazoezi na burudani kwa wakati mmoja. Kwa kifupi, mazoezi ya mwili ni sehemu ya kawaida ya maisha yangu ili kubaki na afya na nguvu.

Sera muhimu ya kampuni ninayoiona muhimu ni sera ya mawasiliano wazi na uwazi pamoja na heshima na usawa kwa wote wafanyakazi ni muhimu kuwa na mfumo unaowezesha wafanyakazi kushiriki mawazo yao toa maoni na kupata taarifa muhimu bila kikwazo Pia, sera inayohimiza heshima na usawa inasaidia kuunda mazingira mazuri ya kazi. Kuongeza motisha na kuondoa migongano isio ya lazima. Zaidi ya hapo, sera zinazohimiza mafunzo na maendeleo ya wafanyakazi ni muhimu kwa kuhakikisha kila mtu anaendelea kukuwa kitaaluma na kuendeleza kampuni kwa ufanisi.

Napenda sana sanaa ya muziki na uchoraji. Mziki hunigusa kihisia na hunisaidia kueleza hisia tofauti. Iwe ni furaha au uzuni. Pia napenda uchoraji kwa sababu unaonyesha ubunifu na hutumia rangi na michoro kuwasilisha ujumbe au hisia kwa njia ya kipekee. Sanaa hizi hunipa msukumo, hunipa utulivu wa akili na hunifanya nidhamini vipaji na ubunifu wa binadamu.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbalimbali. Kwanza, napenda kushirikiana na watu wakaribu kwa kusaidiana katika shuguli za kijamii kama usafi wa mazingira au mikutano ya maendeleo. Pia kushiriki kutoa msaada pale inapo hitajika. Iwe ni kwa kutoa mawazo, muda au raslimali ndogo nilizonazo. Zaidi ya hayo, napenda kushiriki katika mazungumzo yanayojenga na kuhamasisha umoja na mshikamano ndani ya jamii. Kwa kufanya hivyo, ninachangia maendeleo ya jamii yangu na kuhimarisha uhusiano mzuri na watu wanaonizunguka.

Ndiyo, mimewai kufanya kazi ya kujitolea. Nilishiriki katika shuguli za kijamii kama kusaidia usafi wa mazingira na kusaidia watu wanaohitaji msaada katika jamii. Kazi ya kujitolea imenifundisha umuhimu wa kushirikiana, kuwa na huruma, na kujali wengine. Pia, imenisaidia kujenga uhusiano mzuri na watu tofauti, na kuelewa changamoto zinazo wakumba. Kwa ujumla, kujitolea hunipa furaha ya ndani kwa sababu najua nachangia jambo jema kwa jamii.

Chumba ninacho kipenda zaidi nyumbani ni chumba cha kulala. Na kipenda kwa sababu ndicho hunipa utulivu na nafasi ya kupumzika baada ya shughuli za siku mzima. Kimepangwa vizuri, kinahewa safi na mwanga wakutosha. Jambo linalo nifanya, nijisikie huru na mwenye amani. Pia napenda kutumia muda wangu, humo kusoma, kutafakari au kusikiliza muziki. Kwa kifupi, ni chumba kinachonifanya, nijiskie salama, mtulivu na mwenye nguvu mpya.

Hapana, sina ndege wa kufugwa nyumbani, lakini ningependa kuwa na mmoja siku moja. Ndege hunipa furaha kwa sababu unatoa sauti nzuri, huongeza rangi na uhai nyumbani, na pia unafundisha uvumilivu na utunzaji. Ikiwa nitakuwa na ndege, nitahakikisha linatunzo vizuri, linapokea chakula bora na linanafasi ya kutosha ya kuruka kidogo ndani ya nyumba. Kwa hivyo, ingawa bado sina ndege ni na hamu ya kufuga mmoja siku ya mbele.

Ninaposherehekea siku yangu ya kuzaliwa napenda kufanya hivyo kwa utulivu na furaha pamoja na watu ninao wapenda kawaida hukusanyika na familia na marafiki tunashiriki katika chakula kizuri na kuzungumza kuhusu mambo mbalimbali huku tukicheka na kufurahia muda pamoja Pia napenda kuchukua muda wa kutafakari juu ya mwaka uliopita, kushukuru kwa mafanikio niliyopata na kuweka malengo mapya ya mwaka unaokuja. Wakati mwingine najizawadia kitu kidogo au kufanya jambo linalonifurahisha kama kusikiliza muziki au kwenda kutembea. Kwa ujumla siku yangu ya kuzaliwa ni siku ya shukrani furaha na kuimarisha mahusiano.

Tundalangu la kupendezwa ni ndizi na tikitimaji. Napenda ndizi kwa sababu ni tamu, rahisi kula na hutoa ni shati haraka. Pia napenda tikitimaji hasa wakati wajoto kwa sababu ni safi, yenye maji mengi na hunifanya nijisikie kavu na kupata nguvu. Pamoja ndizi ni na tikitimaji ni vyakula vitamu na vyenye afya ambavyo hupendeza sana ladha yangu.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kupumzika na kuchukua nguvu ili kuendelea na kazi kwa ufanisi. Mara nyingi, nakunywa coffee au chai au kula kitafunio kidogo. Pia napenda kutumia muda huo kusoma kidogo, kusikiliza muziki au kutembea kidogo ili kupumzika ili akili na mwili irudi vizuri. Wakati mwingine napenda kuzungumza na wenzangu au marafiki kwa muda mfupi Jambo linaloni nipa faraja na burudani Kwa kifupi napanga mapumziko yangu ya mchana kuwa ya kupumzika, kupata nguvu na kurejesha utulivu wa akili.

Ndiyo, Nawafahamu majirani zangu. Tunasalimiana mara kwa mara na kuzungumuza kuhusu mambo ya kawaida yanayohusu maisha ya kila siku. Wakati mwingine, tunasaidiana pale inapohitajika. Jambo linalojenga uhusiano mzuri na kuleta amani katika mazingira yetu. Kuwafahamu majirani zangu, hunifanya nijisikie salama na kuwa sehemu ya jamii yenye mshikamano.

Juisi ya matunda ninayoipenda zaidi ni juisi ya machungwa na juisi ya watermelon au tikitimaji. Napenda juisi ya machungwa kwa sababu ni tamu yenye vitamin C nyingi na hunipa nguvu haraka. Juisi ya tikitimaji napenda kwa sababu ni safi yenye maji mengi na hunifanya nijisikie baridi na kavu hasa wakati wa joto. Juisi hizi zote ni ladha nzuri, zenye afya na hunifanya nijisikie vizuri kila nikizinywa.

Napenda chai zaidi. Chai hunipa hisia ya utulivu na kunifanya nijiskie joto. Hasa asubui au wakati wa baridi. Pia napenda kuipika kwa njia ya kipekee. Kisha kusikiliza harufu yake nzuri kabla ya kunywa. Chai pia ni fursa ya kupumzika au kuzungumuza na familia na marafiki. Kwa kifupi, chai si tu kinywaji. Bali ni sehemu ya burudani na utulivu katika maisha yangu ya kila siku.

Jukumu ninalopenda zaidi kazini kila siku ni kupanga na kutatua changamoto. Napenda kazi hii kwa sababu inanipa fursa ya kutumia akili yangu, kuboresha ujuzi wangu na kuona matokeo ya moja kwa moja ya juhudi zangu. Pia, ninapenda kushirikiana na wenzangu katika kutatua matatizo, jambo linaloongeza mshikamano na ushirikiano wa timu. Jukumu hili linanifanya nijisikie kuwa na maana kazini na linanisaidia kuendelea kukuwa kitaaluma.

Rangi ni nayo penda zaidi ni kijani. Napenda kijani kwa sababu hunipa hisia ya utulivu, amani na kuhusiana na asili. Maranyingi ni naiona kwenye mashamba, miti na bustani ambapo inatoa uzuri wa mazingira na kunifanya nijisikie karibu na asili. Zaidi ya hapo, rangi ya kijani pia hunipa msukumo wanguvu na maisha. Jambo linalo nifanya, nijisikie furaha na utulivu kila nikiiona.

Naitumia simu yangu kwa shughuli mbalimbali za kila siku. Kwanza, naitumia kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu kupitia simu na ujumbe. Pia, naitumia kutafuta taarifa mtandaoni, kusoma habari na kujifunza mambo mapya kupitia video au programu za elimu. Zaidi ya hayo, simu hunisaidia kupanga ratiba zangu kwa kueka vikumbusho na kalenda. Wakati wa mapumziko, naitumia kuskiliza muziki au kupumzika kidogo. Kwa ujumla, simu yangu ni kifaa muhimu kinachonisaidia kuwasiliana, kujifunza na kurahisisha maisha yangu ya kila siku.

Nashugulikia muda kazini kwa kupanga ratiba ya kila siku na kuweka vipaumbele vya kazi. Kwanza ninaangalia majukumu yote niliopaswa kufanya. Kisha ninaweka muda maalumu kwa kila kazi kulingana na umuhimu wake. Pia na kusudia kumaliza kazi muhimu kwanza kabla ya kushugulikia na zile zisizo na dharura kubwa. Mara nyingi napanga mapumziko madogo ili kuondoa uchovu na kurudisha nguvu. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, kuepuka kuchelewesha majukumu na kuhakikisha kila kitu kinakamilika kwa wakati.

Study muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano bora, usimamizi wa muda na ushirikiano wa timu. Mawasiliano bora husaidia kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kuelewa wenzangu ili kazi ifanyike kwa ufanisi. Usimamizi wamuda unaniwezesha kupanga majukumu yangu, kuepuka kuchelewesha kazi na kukamilisha kila jambo kwa wakati. Ushirikiano wa timu ni muhimu kwa sababu kazi nyingi zinahitaji kufanya kwa pamoja, kushirikiana na kusaidiana kufanikisha malengo ya pamoja. Study hizi zinasaidia kuongeza ufanisi, kazini na kufanya mazingira ya kazi kuwa mazuri.

Mara nyingi nafanya mazoezi yangu asubui. Kufanya mazoezi asubui kunanisaidia kuamuka vizuri kuongeza nguvu na msukumo wa siku mzima. Na pia kunasaidia mwili kuanza kwa nishati. Wakati mwingine nikishindwa asubui naweza kufanya mazoezi yangu jioni ili kupumzika baada ya shuguli za kazi na kuondoa uchovu wa siku. Kwa hivyo, napanga mazoezi yangu kulingana na muda na hali ya mwili wangu. Lakini kwa ujumla, asubuhi ndicho kipengele ninachokipendelea.

Sifa muhimu za kiongozi mzuri ni uongozi wa haki, mawasiliano mazuri na uwezo wa kusikiliza wengine. Kiongozi mzuri anapaswa kufanya maamuzi kwa haki bila upendeleo. Kuhakikisha kila mmoja anaheshimiwa. Pia, mawasiliano mazuri husaidia kueleza malengo, kuelewa changamoto za timu na kutoa muongozo unaohitajika. Zaidi ya hapo, kiongozi mzuri anapaswa kusikiliza mawazo na maoni ya wenzake. Kufanya kazi kwa mshikamano na kuhamasisha kila moja, kufanikisha malengo ya pamoja sifa hizi husaidia kuunda timu yenye mshikamano, ufanishi na motisha.

Tabia ni nayo penda kwa wengine ni ukweli, heshima na msaada. Napenda watu wakweli wanao sema ukweli bila kuingiza udanganyifu. Kwa sababu, husaidia kuaminiwa na kufanya mawasiliano kuwa rahisi. Heshima ni muhimu kwani inajenga mahusiano mazuri na kuonyesha uthamini wengine. Zaidi ya hayo, napenda watu wanao toa msaada pale inapohitajika. Wakiunga mkono wengine bila kusubiri malipo yoyote, tabia hizi husaidia kuunda uhusiano nzuri wakijamii na kufanya watu wakaribu wawe na amani na furaha.

Ushauri ningeweza kumpa mtu mwingine ni kuwa na uvumilivu na kuendelea kujitahidi bila kukata tamaa. Mara nyingi maisha huleta changamoto na kushindwa mara kwa mara. Lakini ni muhimu kushikilia malengo yako, kujifunza kutokana na makosa na kujaribu njia mpya ili kufanikisha ndoto zako. Zaidi ya hapo, ningemshauri pia kujenga nidhamu, kupanga muda vyema na kuwa na mawazo chanya. Kwani haya husaidia kukabiliana na changamoto kwa ujasiri na kupata mafanikio polepole lakini thabiti. Kwa kifupi, ushauri wangu ni usikate tamaa na endelea kusonga mbele kwa imani na juhudi.

Nangojea barua pepe angalau mara moja hadi mbili kwa siku, kulingana na umuhimu wa kazi zangu. Kwa kawaida, nangoja asubuh hili kuona barua pepe mpya na kupanga majukumu ya siku. Baada ya hapo, mara nyingine nangoja mwishoni mwa mchana au wakati wa mapumziko kuona ikiwa kuna ujumbe muhimu unaohitaji majibu haraka. Hii husaidia kuhakikisha sikosi taarifa muhimu na ninabaki kwenye ufuatiliaji wa kazi zangu kwa wakati unaofaa.

Zawadi nzuri niliowahi kupokea ni zawadi ya kitu nilichokihitaji kwa muda mrefu ambacho kulikuwa ni simu. Nilipenda sana zawadi hiyo si kwa sababu ya thamani yake tu, bali kwa sababu ilitolewa kwa upendo na ilinionesha kuwa mtu alienipa alinijali na kunifahamu vizuri. Zawadi hiyo ilinifanya nijisikie furaha na kuthaminiwa na bahadi leo hunikumbusha uhusiano mzuri nilio kuwa nao na alienipa. Kwa kweli, zawadi mzuri zaidi ni ile inayotolewa kwa moyo, wa dhati na upendo.

Mimi napenda chakula kisicho na mafuta au chenye mafuta kidogo. Chakula kisicho na mafuta ni rahisi kwa afya kinasaidia mwili kubaki mzuri na wenye nguvu na pia hutoa lishe bila kusababisha matatizo kama shinikizo la damu au unene wa mwili. Hata hivyo, mara nyingine napenda pia chakula chenye mafuta kidogo hasa kinapokuwa na ladha nzuri. Lakini daima nikijitahidi kuepuka kupita kiasi. Kwa kifupi ninajali afya yangu, hivyo napendelea chakula chenye mafuta kidogo au kisicho na mafuta.

Ningependa kutembelea Paris kwa sababu ni mji maarufu wa utamaduni, historia na sanaa. Napenda kuona vivutio kwa mnara wa Eiffel, makumbusho na mjengo ya kihistoria yanayo onyesha, historia ndefu ya mji huo. Pia, ningependa kuonja vyakula vyao na kujifunza maisha ya watu wa huko. Zaidi ya hayo, Paris inajulikana kama mji wa mapenzi na ubunifu. Hivyo na amini kunitembelea, kungetukua uzoefu, wakipekee na wakukumbukwa sana.

Ndiyo, napenda kupanda milima kwa sababu ni njia nzuri ya kufanya mazoezi na kufurahia mazingira ya asili. Kupanda milima, hunipa changamoto ya kimwili na kiakili na kunifanya nijisikie mwenye nguvu na kujiamini nikifika kileleni. Pia, napenda mandhari nzuri ninayoyaona juu ya milima, ambayo hunipa furaha na utulivu wa akili. Zaidi ya hayo ni fursa nzuri ya kutumia muda na marafiki na kujifunza kutamini uzuri wa asili.

Kwa kawaida, naenda hospitali mara moja au mbili kwa mwaka, hasa kwa ajili ya uchunguzi wa afya wa kawaida, sipendi kusubiri mpaka niumwe sana, hivyo hujitahidi kupima afya yangu mapema ili kujua hali yangu. Pia naenda hospitali pale inapobidi tu. Kama nikihisi hali isio ya kawaida, kwa ujumla ninajali afya yangu na huona ni muhimu kufuatilia hali ya mwili mara kwa mara.

Ninapotazama video mtandaoni, napenda kuenda kuchagua kutoka kwenye jukuwa mbali mbali maarufu kama vile YouTube, TikToku au Vimeo. Kwa kawaida, nitaangalia video zinazo husiana na elimu, habari, mafunzo ya ujuzi, muziki au burudani. Pia mara nyingine, ninatumia video hizi kujifunza mambo mapya kama kupika, kufanya mazoezi, au kuelewa mada ngumu kwa urahisi zaidi. Kwa kifupi, ninatazama video ambazo zinaongeza ujuzi, burudani au kunifanya nijisikie vizuri.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubui ni chai. Napenda chai kwa sababu hunipa joto na utulivu kwa kuanza siku vizuri. Hunisaidia kuamka taratibu, kupata nguvu na kuandaa akili kwa shuguli za siku nzima. Pia napenda chai kwa sababu ni nyepesi na nzuri kwa afya. Hasaa, ukikunywa bila sukari nyingi. Kwa kifupi, chai hunifanya nijisikie tayari na mwenye nguvu ya kuanza siku.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao. Michezo hii hunifurahisha na hunisaidia kupumzika akili. Hasa, nikiwa na familia au marafiki. Napenda michezo ya ubao kwa sababu inahusisha kufikiri, kupanga mikakati na kushirikiana na wengine. Pia, hunisaidia kujenga uhusiano mzuri kwa sababu tunacheka, kushindana kwa heshima na kujifunza kufumiliana. Kwa ujumla, michezo ya ubao ni njia mzuri ya burudani na kujenga mshikamano kati ya watu.

Mandhari nzuri niliyowahi kuona ni mandhari ya asili yenye milima, miti mingi na anga wazi. Nilifurahia kuona milima ikipepepuka kwa umbali, hewa safi na mazingira tulivu yaliyonipa amani ya moyo. Pia kulikuwa na mandhari ya machweo ya jua ambapo anga lilijea rangi nzuri kama machungwa na pinki. Jambo lilonifanya nisimame kwa muda ni kitafakari uzuri wa uumbaji. Kwa kweli, mandhari hiyo ilinifanya kuthamini sana uzuri wa asili na umuhimu wakulinda.

Mahali pa kihistoria ningependa kutembelea ni misri. Hasa kuona piramidi za giza napenda mahali hapo kwa sababu lina historia ndefu na ya kuvutia kuhusu ustaarabu wakale. Ningependa kujifunza jinsi watu wa zamani waliweza kujenga piramidi kubwa bila teknolojia ya kisasa. Pia ningependa kuona makumbusho na mabaki ya kihistoria yanayoonyesha maisha ya watu wa enzi hizo. Kutembelea mahali hapo kungekua uzoefu wa kipekee na wa kielimu sana.

Napenda kuenda sinema mara moja au mbili kwa mwezi. Kutagemea muda na filamu zinazotoka. Hua naenda sinema kama njia ya kupumzika na kujiburudisha baada ya kazi au shuguli nyingi. Pia napenda kuenda na marafiki au familia kwa sababu hutupa nafasi ya kufurahia pamoja na kujadili filamu baada ya kuitazama. Kwa ujumla, kuenda cinema hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa burudani nzuri na kuungana na wenzangu na kufurahia kipindi.

Ninapo shirikiana na timu nahakikisha kwanza nawasiliana kwa uwazi na kusikiliza mawazo ya wenzangu. Napenda kutoa mchango wangu kwa heshima na pia kuwaheshimu wengine wanapo toa maoni yao. Pia ninashiriki majukumu kwa usawa kusaidia pale panapo hitajika na kuhakikisha tunafanya kazi kuelekea lengo la pamoja. Zaidi ya hayo ninahimiza ushirikiano nzuri na mshikamano ili kila mtu ajisikie kuthaminiwa na kufanya kazi kwa ufanisi.

Ndiyo, napenda kwenda pwani kwa sababu hunipa utulivu na furaha. Napenda kusikiliza sauti ya mawimbi ya bahari, kuhisi upepo, mwanana na kufurahia mandhari nzuri ya maji na mchanga. Pia, kwenda pwani hunisaidia kupumzika akili, kupunguza msongo wa mawazo na kupata muda wa kujitafakari. Zaidi ya hayo ni mahali pazuri pa kutumia muda na familia au marafiki kucheza au kufurahia mazingira ya kiasili.

Ndiyo, nimewahi kulima. Nimewahi kushiriki katika shughuli za kilimo kama kupanda mazao na kuyatunza hadi yakue. Kama vile kupanda mahindi na kuyavuna. Haya, uzoefu huu ulinifundisha umuhimu wa uvumilivu, bidii na kudhamini chakula tunachopata. Pia, kulima kuna nipa furaha kwa sababu naona matokeo ya juhudi zangu yakikuwa taratibu. Kwa ujumla, kulima ni kazi yenye dhamani kubwa na hunifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira ya asili.

Mara nyingi natumia muda kati ya saa moja hadi mbili mtandaoni kila siku kulingana na shughuli zangu naitumia kuwasiliana na familia na marafiki, kusoma habari, kujifunza mambo mapya na pia burudani kama kutazama video au kusikiliza muziki. Pia mara nyingine natumia mtandaoni kupanga ratiba zangu au kufanya kazi zinazo hitaji kutumia intaneti. Kwa ujumla ninajitahidi kutumia muda mtandaoni kwa busara ili kuongeza ujuzi na burudani bila kupoteza muda mwingi.

Kumbukumbu mzuri ninayo ikumbuka kutoka utotoni ni wakati nikipumzika na kucheza na marafiki wangu shambani. Tulicheka sana, tukipanda miti midogo na kucheza michezo ya kawaida ya watoto kama kuigiza, kujificha, au kuruka kamba. Kumbukumbu hiyo ilinifundisha furaha ya urafiki, mshikamano na kuthamini mazingira ya asili. Hata leo nakumbuka kwa furaha hiyo siku na mara nyingine inalinisukuma kuendelea kushirikiana na wengine na kufurahia maisha kwa njia rahisi.

Ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine kwanza nawasikiliza kwa makini wenzangu ili kuelewa mawazo na maoni yao. Kisha ninachangia kwa kutoa mawazo yangu kwa uwazi na kwa heshima. Pia nakubaliana na kugawanya ju majukumu kwa kila mmoja ili kila mtu apate nafasi ya kuchangia. Wakati mwingine, natoa msaada pale inapoonekana kuwa na changamoto ili kuhakikisha kazi inakamilika kwa ufanisi. Zaidi ya yote, ninahakikisha uwepo wa mawasiliano mazuri, mshikamano na mshikamano wa timu. Jambo linalosaidia kufanikisha malengo ya pamoja.

Hali ya hewa ninayoipenda ni hali ya jua na upepo mwanana. Napenda jua kwa sababu hunipa mwanga na joto linalofanya nijiskie nguvu na furaha. Upepo mwanana unanisaidia kupumzika, kunifanya nijisikia huru na hunipa hisia ya utulivu. Zaidi ya hapo, hali hii ya hewa ni nzuri kwa shughuli za nje kama kutembea, kufanya mazoezi au kufurahia mazingira ya asili. Kwa kifupi, napenda hali ya hewa yenye jua na upepo mwafaka ambayo hunifanya nijisikie vizuri, kimwili na kiakili.

Mara nyingi napiga picha mara chache kwa mwezi kulingana na tukio au tukio maalumu. Napenda kupiga picha wakati wa matukio ya familia, marafiki au mandhari ya asili ninayoiona kama milima, bustani au machweo ya jua. Pia, mara nyingine napiga picha kwa ajili ya kumbukumbu au kujifurahisha. Kwa kifupi napiga picha ili kushika kumbukumbu nzuri kuonyesha ubunifu na kufurahia uzuri wa mazingira.

Lengolangu la muda mrefu kazini ni kuendelea kukua kitaaluma na kuwa mfanya kazi mwenye ufanisi na mchango mkubwa katika timu yangu au kampuni. Ni nataka kujenga ujuzi na study ambazo zitanisaidia kushugulikia changamoto kubwa, kuchangia maamuzi muhimu na kuongeza miradi kwa ufanisi. Zaidi ya hapo, ningependa pia kuendeleza ushirikiano mzuri na wenzango, ili malengo ya pamoja ya fanikishwe kwa mafanikio. Kwa kifupi, lengo langu la muda mrefu ni kuendeleza uwezo wangu, kuongeza mchango kazini na kufanikisha maendeleo ya kampuni kwa jumla.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma, kuuliza maswali na kufanya mazoezi kwa vitendo. Mara nyingi nasoma vitabu, makala au hutazama video za elimu ili kupata ufahamu wa awali. Baada ya hapo, napenda kujaribu kile nilicho jifunza kwa vitendo ili kukielewa vizuri zaidi. Pia, kujifunza kwa kusikiliza watu wenye uzoefu na kupokea maoni yao. Kwa njia hii najifunza haraka na kwa ufanisi na maarifa haya hunisaidia kukua binafsi na kitaaluma.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya juhudi zangu yakitimiza malengo napenda kujua kwamba kazi yangu inachangia kufanikisha jambo muhimu iwe ni kwa timu au kampuni Pia, motisha huongezeka ninapo pata pongezi kutambuliwa kwa juhudi zangu na kushirikiana na wenzangu wanaonyesha mshikamano Zaidi ya hapo, changamoto mpya na nafasi za kujifunza vitu vipya pia hunipa msukumo na kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Kwa kifupi, ninapata motisha kutoka mafanikio, pongezi, mshikamano na changamoto zinazoongeza ujuzi wangu.

Siku ya mvua, napenda kufanya shuguli ambazo zinafanya ni jisikie joto na utulivu ndani ya nyumba. Kwa mfano, napenda kusoma kitabu, kusikiliza mziki au kutazama filamuni nazo penda. Pia, mara nyingine napenda kupika chakula kizuri au kinywaji chenye joto kama chai ili kufurahia hali ya mvua. Ikiwa mvua haizidi, mara nyingine napenda kutembea kidogo inje ni kifurahia upepona sauti za mvua. Jambo linalonipa hisia nzuri na utulivu. Kwa kifupi, siku ya mvua ni fursa ya kupumzika, kufurahia na kutumia muda kwa shuguli za kupendeza ndani au inje kidogo.

Uzoefu wakushangaza nilio upona ni kutembelea milima wakisiwa chalikoni. Nilishangaa kuona mandhari ni ya milima ikiwa na miti, maji ya samawati na upepo mwanana ukipita. Nilihisi furaha isiyo ya kawaida, utulivu wa akili na mshangao wa uzuri wa asili. Uzoefu huo ulinifundisha kuthamini mazingira, amani na uzuri wa dunia. Kweli ulikuwa tukio ambalo sitawai usahau kwa urahisi.

Ndio, napenda kuchora na kupaka rangi. Napenda kuchora kwa sababu kuna nisaidia kuonyesha ubunifu wangu na kufikiria kwa njia ya kipeke. Kupaka rangi kunanifanya nijiskie utulivu na furaha. Hasa, ninapochanganya rangi tofauti na kuona picha inavyokamilika. Pia, ni njia nzuri ya kupumzika baada ya shughuli za kazi au shule na hunisaidia kuendeleza ustadi wangu wa sanaa. Na kwa kifupi, kuchora na kupaka rangi ni burudani ya kufurahisha na njia ya kukuza ubunifu wangu.

Mimi napendelea kunyoa ndevu zangu. Napenda mwonekano safi na uliopangwa. Kwani hunipa hisia ya usafi na utulivu. Kunyoa pia hufanya kuwa rahisi kudumisha sura nzuri bila kuchukua muda mwingi kila ziku. Hata hivyo, ninaheshimu wale wanaopendelea kuvaa ndevu. Lakini kwa upande wangu, kunyoa ndicho ninachopendelea kwa sababu kinanifanya nijisikie vizuri na mtulivu.

Napenda mikutano ya kijumla na yenye malengo ya wazi, ambapo kila mtu anapata nafasi ya kutoa maoni yake na kushirikiana. Mikutano ya aina hii husaidia kuelewa kazi za kila mmoja kupanga majukumu na kutatua changamoto kwa pamoja. Pia napenda mikutano midogo yenye uwekaji wa mawazo ya ubunifu au kujadili muradi fulani Kwa sababu unasaidia kushirikiana kwa karibu na kupata matokeo bora Kwa kifupi napenda mikutano yenye ushirikiano uwazi na malengo yaliyo wekwa vizuri.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni kukamilisha hatua muhimu ya elmu au kazi. Tukio hilo lilikuwa la maana sana kwangu kwa sababu lilihitaji bidii, uvumilivu na kujitolea kwa muda mrefu. Nilijifunza kuwa mafanikio hayaji haraka. Bali utokana na juhudi za kila siku na kutokata tamaa. Tukio hilo lilinijengea, kujiamini na kunipa motisha ya kuendelea kueka malengo makubwa zaidi katika maisha yangu.

Napendelea viatu vya kawaida vya michezo almaarufu sneakers. Navipenda kwa sababu nivya kustarehesha vina kaa vizuri miguuni na vinafaa kwa shughuli nyingi za kila siku kama kutembea kazi za kawaida au matembezi tu. Pia vina mwonekano mzuri na vinaweza kuvaliwa na mavazi tofauti. Kwa kifupi napenda viatu vinavyonipa faraja urahisi na mwonekano mzuri.

Utaratibu wangu wa kahawa au chai ni kuanza asubuhi kwa kukunywa kikombe cha chai. Kawaida, napika chai kwanza na kuchanganya majani au viungo vya ladha kidogo. Kisha nikikaa kimya nikifurahia harufu na joto lake. Baada ya hapo, ninakunywa taratibu nikipumzika kidogo na kupanga mawazo yangu ya siku. Mara nyingine nikishakuwa kazini au nyumbani napenda pia kunywa kikombe kidogo cha chai au kahawa wakati wa mapumziko. Jambo linalonipa burudani na kunisaidia kupata nguvu ya kuendelea. Kwa kifupi utaratibu huu ni wa furaha, utulivu na kuongeza nishati asubuhi.